Mimi ninaipenda nyama ya ngombe kwa sababu ni tamu laini kikipikwa vizuri na inanipa nguvu nyingi. Napenda hasa nyama ya kuchoma au ya kuchemsha yenye viungo vizuri kwa sababu harufu na latha yake hunifanya nijisikie nimeshiba na kufurahia chakula. Pia ninaipenda kwa kuwa ina protini nyingi zinazosaidia mwili wangu kuwa na afya na nguvu.